Kwa hakika nilizaliwa katika kitongoji kidogo kilichoko kwenye mji wa malimwengu katika gatuzi la mpeketoni. Kwa kuwa mji haukua mji mkubwa sana nilifahamishwa kuwa kila mtu alijua mwenzie, na habari zilisambaa haraka kama moto katika nchi kavu baada ya kuzaliwa mama yangu alipokezwa zawadi kadhaa huku kukiwa na sherehe kijijini za kumpokea mtoto ambaye jamii ilimdhamini kuwa wa baraka sana mji huo ulinilea na kunifundisha mambo muhimu. Kuhusu dhamani ya watu, utangamano, upendo, subira na ndoto. Hata kama haukua wakifahari, ulikua wa moyo na hata nikiondoka sehemu yake itabaki kuwa kumbukumbu ndani yangu kwa sababu mji wa kuzaliwa hauishi kwenye ramani ya binadamu tu unaishi kwenye kumbukumbu.